Naiamini sana kampuni ya Samsung. Hii ni kampuni ambayo ina bidhaa nyingi kutoka zile tunazozitumia majumbani, bidhaa za mawasiliano, lakini vile vile vifaa vya kiteknolojia, kama vile kompyuta na laptop. Vifaa vyake vinapatikana kwa urahisi na vimesambaa katika maeneo mengi na kwa bei ambayo si ghali.

Mara nyingi huwa ninakula vyakula ambavyo ni vya asili. Napendelea kula ugali, chakula kinachotokana na unga wa mhaindi yaliyosagwa. Lakini vile vile napendelea kula chakula hiki na mboga kama vile maharage, mboga za majani, nyama ama mchuzi wa aina yoyote ule. Lakini napendelea pia kula wali, magimbi, pamoja na viazi maarufu kwa jina la soe.

Tukioo moja inatengemea na eneo la kijamii, lakini katika aa mafanikio ya kielimu, tukio langu muhimu ilikuwa ni kufaulu mitihani yangu yote, kuanzia shule ya msingi, sekondari na hata chuoni, lakini iii katika mafanikio ya kiuchumi ni kununua gari, kwa kweli nilifurahi sana siku ya kwanza nilipo washa na kuendesha gari yangu mwenyewe.

Kama wamaanisha hadithi za kutisha kwa maana ya ajabu, sipendi sana hadithi za kutisha. Lakini kama wamanisha ajabu kwa maana za kushangaza au kuacha mtu na bumbu wazi, kwa kule nazipendelea hadithi zinazuhusu maisha ya kale, maisha ya mbinguni na maeneo mingine.

Mchezo ambao ningependa kujaribu kwa kweli ni mchezo wa kuteleza katika barafu. Kuvaa viatu vile vya chuma, kushika zile fimbo na kwanza kuserereka. Ingawa katika mazingira niliopo, barafu ni kitu wadim sana. Ninaiona juu ya mlima kilimanjaro, lakini siwezi kuteleza pale. Kama siku nikipata nafasi ya kusafiri katika nchi za baridikali, kama vile urusi, kama vile nchi za ulaya, ni tafurai.

Zoea zuri nilolijenga kwa kweli ni kufanya kazi kwa kujitolea. Nashukuru sana kwa hili kwa sababu limenifanya kuwa bora nyakati nyingi. Ninapenda sana kufundisha watoto. Niwapo kazini muda wangu mwingi nautumia kujiandaa na kujifikirisha namna bora ya kuboresha utendaji wangu wa kazi. Hilo wakati mwingine hunyima hata fursa ya kupumzika sana. Ninapenda kufanya kazi.

Kumbukumbu zuri nilio nayo ni namna ambavyo nilikuwa mahiri katika ufundi. Nilikuwa mtaalamu sana wa kutengeneza magari na pikipiki ambazo ni maizo ya magari na pikipiki kwa uwalisi ya wake. Kwa kule nilikuwa mahiri na nilikuwa nikiitwa mara kadhaa kuwatengenezea watoto wengine. Nakumbuka wakati fulani niliwahi kuuza moja ya gari hilo kwa shilingi hamsini. Nilikuwa na wakati mzuri na ni wakati wakufurahia sana Nakumbuka zamani hizi.

Kwa kweli naipenda sana fizikia Somo hili la sayansi ni nalipenda Ingawa haikuwa bahati kwangu kulisoma shule ni lio kwa nikisoma hatukuwa na mwalimu mzuri Hivo nililazimika kuenda kusoma masomo biashara Lakini nyakati zote mpaka wakati huu Baado ni natamani siku moja nijenilisome somo la fizikia Nikiunganisha hapo na somo la isabati Najua litanifanya kuwa bora sana katika somo na lofundisha la geography.

Uzoefu wa kushangaza niliopata, ni wakati nilipotembelea mapango ya mboni yaliopo mkoa wa Tanga, eneo linaitwa Kiomoni. Kwa kweli nilistaajabu sana kuona namna ambavyo asili inaweza kuumba na kuandika kwa kiwango cha juu kuliko binadamu pengine. Michoro ile ya mapangoni na masanamu yalioko mapangoni, mathalani sanamu la bikira maria, run kendo, bawa la ndege, maneno yalioandikwa ala katika lugha ya Kiarabu mlima Kilimanjaro, dirisha la ndege Kwa kweli ni maeneo ambayo yalinistaajabisha mno, na ninatamani siku moja kurudi tena katika maeneo haya.

Kumbukumbu nzuri ambayo naikumbuka zamani za utotoni ingawa zipo nyingi, lakini ni siku ambapo nilipanda traini Hili likuwa ni traini linaendesho kwa nguvu za mafuta na tulika kwa kugeukiana katika viti nikiwa mimi, baba, mama, pamoja na wadogo zangu wawili Kwa kwa ilikuwa ni safari ya kuvutia Nilikuwa nikitungulia chini katika uwazi na kutazama kokoto zilizopo katika reli Kwa kweli nilikuwa na furahi sana, nikitazama nje, miti inavyotembea, ilikuwa jambo la kuvutia Lakini vile vile tulipofika Dar el salaam, tukaondoka, tukakwenda iringa Nilifurahi tulipopanda katika limelima, nilikuwa nikipanda kwa mikono na miguu wakati wadogo zangu wamebebwa Jambo hili sitaka nilisahao, nalikumbuka ni jambo ambalo, linanivutia sana na kutamani siku hizo nirudie tena ingawa ni ngumu.

Mimi si mcheshi sana, ikiwa sijamzoe ya mtu, na miongoni mwa watu ambao si uraishi kuwazoe sana ni wafanya kazi wapia, lakini kwa mara ya kwanza wanapofika, basi huwa si mzito kutoa usaidizi, huwa elekeza kila jambo wanalohitaji, maeneo muhimu ya kazini, lakini vile vile taratibu mbalimbali za utendaji wa kazi. Kali tunavu zoeana, ndivu ni navukuwa mcheshi zaidi.

Wakati wa asubuhi ni wakati bora sana kwangu kufanya kazi. Hapa bado mwili unakuwa hujachoka, lakini unakuwa bado nina nguvu ya kutosha. Lakini vile vile wale ambao ninafanya nao kazi nao huwa mara nyingi katika hali kama nilionayo. Utulivu wa subuhi univuta zaidi kufanya kazi. Na huwa ninaona kile ninachokifanya kinapokelewa kwa uzuri zaidi.

Kupanda milima si jambu ambalo nimezoea kulifanya, wala si maarufu sana katika mazingira niliopo, ingawa nipo karibu sana na milima ambao mara nyingi huwa wanapanda wageni. Lakini natamani siku moja nipande mlima mrefu kama milima Kilimanjaro hapa nchini Tanzania. Lakini nifike hata vilele vingine kama vile vilele vya mlima Everesti kule bara la Asia. Na milima mingine ambayo inapatika na maeno mbalimbali duniani. Ni jambo ambalo nina amini nitalipenda pale nitakapo pata uzoefu wangu wa kwanza.

Changamoto kubwa ninazo kutanazo kazini. Moja ni teknolojia kuwa ndogo. Kuna wakati huwa natamani nitumie ubao smati, smartboard. Lakini hazipo katika maeneo yangu ya kazi. Kuna wakati nahitaji kutumia projekta inayo onyesha vizuri. Lakini muundo wa madarasa yetu unasababisha ufundishaji wa kutumia projekta kuwa jambo ambalo ni ngumu sana. Lakini changamoto nyingine ni ukubwa wa madarasa kwa maana ya uwingi wa wanafunzi madarasani. Inafanya kuwa ni vigumu sana kumfikia mwanafunzi mmoja mmoja na kumwelekeza kile unachotamani akielewe.

Kama unamaanisha kukaa kwa maana ya muda kabla ya kuenda kulala, maranyingi uwa ninakaa mpaka katea saa tatu ama saane usiku. Hapo uwa nakuenda kujipumzisha. Kwa sababu nimuda ambao mbali na kwamba nakuwa nimechoka, lakini mazingira ambao ninaishi, si rahisi sana kuendelea kukaa kutokana na uwepo wa baridi. Na msimu ambao baridi ni kali kwa kweli hata hiyo saa tatu, saa nne huwa haifiki Lakini kwa wasitani ni muda wa saa tatu na sa nne ndipo ambapo huwa na kuenda kulala kwa maana kujipumzishi.

Ingawa si vyema sana kwa imani niliyonayo na dhamiri zangu kusema vitendo vya wema ambao umeifanya kwa watu Lakini nitakueleza Kitendo cha wema ambacho nimeshakifanya zaidi ya mara moja ni kitendo cha kuwasaidia watoto ambao naishi nao kama wanafunzi wangu kwa mazingira ya shuleni wapo ambao hawakuwa na sare niliwasaidia wako ambao hawakuwa na ada niliwasaidia na wako amboa walikuwa wanakosa mahitaji ya nyumbani lakini pia nao niliwasaidia kuwapatia vitu hivyo. Hivyo navikumbuka kwa karibu.

Kwa sasa si shiriki katika mchezo inausisha utendaji wa mwili moja kwa moja. Ingawa kabla nilikuwa nikipendelea sana mchezo wa mpira wa miguu. Kwa sasa na shiriki katika michezo ambayo inausisha zaidi ya akili. Kwa mfano kucheza mchezo wa drafti ama wa itwa cheka. Lakini vile vile kucheza game ambazo zinapatikana katika simu au kompyuta. Lakini ikiwa nitapata mazingira mazuri Basi nitajifunza michezo mingi.

Ebu ni ulize tena, kuhusu wasilisho, sija kuelewa vizuru wasilisho ni nini, lakini kama ni maada ambayo ni naitoa mbele za watu, binafsi huwa ni najihisi mwenye kuwa na shauku pali napotoa jambo ambaro imelitafiti na kulifanyia maandalizi kwa jili ya kulileta mbele ya watu. Huwa najisi hali ya shauku na mshawasha wakuzumza na kuwafanya watu walipokevile inavyostaili.

Leo nili amuka saa kuminamuje na nusu wa subuhi. Nili sali kama kitu changu cha kwanza ukifanya na kufanya mazoe zimepesi. Baada ya hapo nilikuenda kuoga na nikapata kifungua kinyo ambayo likuwa ni chai na mkate. Bada ya kupata kifungua kinywa nilijiadaa na kuenda kazini. Nilitembea kwa miguu kwa sababu ninapofanya kazi si mbali utokona inapoishi. Kwa hiyo nilitembea na kufika kazini kwa wakati asubui huwa ni wakati wangu mzuri sana Kwa sababu ni wakati ambao fikira huwa zimetulia na weza kufikiri vizuri Lakini vile vile ninapoingia katika kuteleza majukumu yangu Basi huwa nina nguvu na are ya kuyatikeleza.

Sanaa zote zinazohusisha mikono akili huwa ninazipenda. Mathala ni nikiwa tangu mdogo nilikuwa napenda sanaa ya kuchora sana. Lakini vile vile sanaa za ufundi. Na hata sasa ninatamani sana kujifunza uchoraji wa kiteknolojia. Kwa mfano kutumia bender katika kuchora au kutumia AI katika kutengeneza vitu vionekane katika ualisia wake Lakini vile vile natamani siku moja ni jufunze ufundi wa aina tofauti tofauti sanaa ya uchongaji, sanaa ya uchoraji Lakini vile vile sanaa ya kuimba.

Njia raisi ya kuimiza ushirikiano katika timu ni kwa kukubali uwezo wa kila mmoja na kuyathamini mawazo ya kila mmoja. Hii umfanya kila mmoja ajione kuwa ni sehemu ya muhimu na mawazo yake ya na mchango mkubwa katika kufikisha kulifikia lengo ambayo tunakuwa tumejiwekea. Hii huwaleta watu pamoja na kuwafanya kila mmoja hafanye kazi kwa ari na kujituma.

Mimi si mtu ambaye utoshelevu wangu hu wa kimatamaniyo ufikia kwa kula chakula Lakini kuhusu vyakula, mimi napenda kula ugali, kula wali vikiwa na aina kadha wa kadha wa mboga kama vile maharage, mchuzi, wa nyama ama samaki Lakini vile vile na mboga za majani Napenda vyakula vya asili zaidi hivi nimevila tangu nikiwa mtoto mdogo Kwa mazingira niliopo vinapatikana kwa wingi.

Ujuzi ambao ninatamani sana kujifunza ni matumizi ya kompyuta na vifaa vya kiteknolojia katika kuumba katuni ama tunaita animation. Ninatamani sana kujifunza hivi vitu kwa sababu ninaisi vitanisaidia sana katika taaluma yangu ya kufundisha. Niwewe kujifunza jinsi ya kutumia blender katika kutengeneza wahusika, high, au wahusika ambao wanafanya utendaji na vitu vinavyofanya utendaji. Lakini kwa kweli imekua ni jambo gumu sana kueza kuelewa kwa sababu naona kama ni programu ambayo ni inaugumu fulani yafaa kupata mwalimu ambaye atakufundisha kwa ukaribu. Jambo ambalo mimi sijafanikiwa kulipata Ningependa sana kujifunza nikiwa na mwalimu kiwa nitapata nitapata mazingira. Na wakati mzuri wa kuanza ni sasa pale ambapo ushauku ipo, hamu ipo, uhai upo, nguvu zipo Basi ndo wakati mzuri wa kuanza. Nina vifaa kama vile kompyuta na nimeikwisha kuipakua kutoka katika mtandao, programu kama ya Blender lakini kila ninapojaribu huwa ninafika mahali nina kwama kufikia tamati ya uelewa.

Mimi hupata marafiki wapya, mara nyingi ni kupitia mawasiliano, lakini wakati mwingine ni kutokana na mazingira yangu ya kazi. Huku ndipo napokutana na watu kutoka maeneo mbali mbali, kwa mfano wakati tunakwenda kusahihisha mitihani, wakati tunakwenda kusimamia mitihani, hapo hukutana na walimu wenzangu kutoka maeneo mbali mbali, na wengine tumekuwa marafiki wakubwa sana. Lakini kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter ama x na thread vile vile nimeweza kupata marafiki.

Nilipata kuwa msomaji mzuri sana wa magazeti na ninaifadhi ya magazeti kadhaa ya kale. Lakini kwa sasa hii ni teknolojia ambayo ipo nyuma sana na wakati kwa maana kwa mba utoajiza wake wa taarifa ni taarifa ambazo zime kwisha kupita, siyo utoaji wa taarifa za hapo kwa papo. Kwa sasa sipendilei sana kusoma magazeti na nina mda mrefu sana tangu kusoma magazeti. Labda yale ambayo yanapatika na kimtandaoni ambayo ni machache sana. Huwa nina pata taarifa nyingi kutoka katika mitandao ya kijamii marachache kupitia television na nadra sana kupitia redioni Hasa hasa abari zili ambazo niza michezo Lakini taarifa nyingi huwa nina zipata kutoka katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, Instagram, Thread humu ndiko napopata taarifa zangu Lakini magazeti ni kwangu naona kama niteknolojia ambayo imekwisha kuachwa na wakati kwa sehemu kubwa sana na sio njia sahihi sana ya kuweza kutegemeka katika kupata taarifa kwa wakati ususa.

Apana, sijawai kujifunza kupiga gitaa wala ala nyingine za muziki kama vile ngoma ama vinanda katika mazingira ambao ni rasmi. Lakini nimeshawai kushiriki kuimba katika kwaya baada ya kumaliza elimu ya sekondari na nilitamani kufanya jambo hilo. Lakini sijapata mazingira ama nafasi fursa ya kuweza kujifunza.

Juisi ya matunda ambayo naipenda, huwa na mchanganyiko wa matunda matatu wa ama manne hivi. Huwa ni mchanganyiko wa tunda la pasheni, vile vile parachichi, embe. Na ambapo huchanganywa kiungo cha tangawizi. Hii uweza kuongezwa vionjo vingine, lakini hivi ni viungo vikuu ambavyo hutumi katika juisi. Inapo sagwa na kulainika katika mashine basi ungezwa sukari kidogo na hutokea juisi ambayo nitamu nitamu kweli kwe.

Kujitunza kwa maana ya kujipongeza, huwa ni kisha furai, basi huwa inatosha. Sina utoratibu wa kutoka, kuenda katika maeneo mbalibali, kutembea, ili nishangilie kilili nicho kifanikisha. Maanake ninapofurai watu wanapo furai, huwa nami nimefurai. Lakini ikia ni kujitunza kwa maana ya kujiweka katika hali ambao ni bora wakati wote, basi mimi huwa ninaipuka kufanya baadhi ya vitu. Kwa mfano huwa si mtu neependa makelele lakini vile vile huwa situmi vileo ama miadarati ambayo kwa namna fulani huweza kusawabisha waribifu wa mwili, waribifu wa ngozi na pengini kufuruga kabisa ama usiano na watu wengine katika jamii.

Hapana mimi sivai miwani kwa sababu moja sina matatizo ya macho mpaka sasa nashukuru kwa hilo kwa kuwa nipo na uwezo wangu wa kuona wa kawaida. Lakini pili thiathiriwi sana na mwanga wa jua au mwanga wa kitu kingine kiasi cha kushindwa kuweza kutazama ama kusoma. Hivyo situmii miwani kwa sababu huwa nahisi pia ni njia nyingine ya kuingiza matatizo katika macho Kuyahacha macho yatazame katika hali yake ya asili naona huyafanya kuwa bora zaidi kuliko kuyavika miwani ama vitu vya machoni kama vile mboni za bandia.

Jambo la dini la muhimu kwangu ni kumtafuta mwenyezi Mungu, kumtafuta kwa bidhii kwa sababu ndivyo anavyosema katika moja ya maandiko yake matakatifu katika bibilia, kwamba tumtafute Mungu kwa bidhii. Lakini lapili ni kuwasaidia watu ambao wanauhitaji, ndiyo namna pekee ninayaona ni ya kurejesha kwa mwenyezi Mungu kama shukrani ya kile anacho tubariki nacho.

Nyama ya mbuzi, naipenda nyama ya mbuzi kwa sababu ina ladha ya kipekee sana ladha yake naona iko tofauti na nyama nyingine na ina utamu wa kipekee kinywani Lakini huwa ninapata matisho katika kuitumia kwa sababu yasemekana husababisha ugonjwa wa viungo hasaa katika magoti ambavyo kutokana na acidi inayopatikana ndani yake humsababishia mtu kushindwa kuchuchumaa, wakati mwngine kutembea hivyo huwa ninaila kwa tahadhari lakini ni nyama tamu.

Mimi si mtu ninae pendezwa sana na sherehe napendezwa zaidi na kazi Sifurahi sana kushiri katika sherehe na huwa ninakuwa katika wakati mgumu pale ninapolazimika kushiriki sherehe mbali mbali Kwa sababu sherehe naona ni maigizo ya mambo ambayo tayara watu wanayajuwa yanafanyika vipi Mathalani sherehe za ndoa, utaratibu ni ule ule, sherehe ubariki, utaratibu ni ule ule ni mambo ambayo yana tumia pesa nyingi yana tumia muda mwingi na mimi sioni faida yake kiukweli Napendelea zaidi kufanya kazi.

Ninapokua katika msongu wa kazi, kwa maana ya kazi zinapokua ni nyingi na zimerundikana. Ninachokifanya ni kupangilia. Naanza na ile ambayo inaitajika kwa haraka. Alafu ninakwenda hivyo, mpaka ile ambayo haina uharaka sana kwenda kuitajika. Lakini ikiwa zote ni kazi ambazo zinatakiwa kwa haraka, basi huwa ninaanza kufanya ile ambayo ninaona ikibaki ya mwisho itanichosha zaidi. Kwa huwa nafanya zile ambazo labda ni ngumu ama ni kubwa, alafu namalizia na zile ndogo ambazo haziitaji akili nyingi, na maarifa mengi pale ninapokuwa nimechoka.

Kabla ya kuenda kulala wakati usiku, huwa nina mambo kadhaa ambayo huwa ninayafanya. Mara nyingi huwa ni muda ambao ninapo pumzisha ubongo kama kwa kuzungumza na familia au kufanya michezo na watoto. Lakini vile vile muda unapozidi kusongea huwa ninabadilisha ni wakati ambapo huwa ninatumia simu kupata habari, kujifunza mambo mawili matatu kutuko katika mitandao. Lakini vile vile huwa ni muda mbao ninasali ndipo ninapokwenda kulala.

Napenda kusimamia, kwa mana kama ni katika utekelezaji wa mambo, mimi ni mtu ninayependa kazi na kufanya kazi kufikia yale malengo ambayo yanatarajiwa, katika ubora ambao ni wa kiwango cha juu. Hivyo, ninapomsimamia mtu kufanya kazi, ninatamani afanye kama vile ninavyotaka. Hivyo, ninaamini ninapomsimamia mtu basi kazi huwa ni bora, kuliko vile ambavo ninasimamiwa. Mimi si mtu wa kushinikiza, si mtu kukaripia, humkubali mtu kwa jinsi alivyo uwezo wake Lakini humwelekeza afanye vile ambavyo inapaswa ama vile ambavyo ninaona kwamba ni bora zaidi.

Baruapepe si njia maarufu sana ya mawasiliano katika nchi niliopo na mazingira nayofanyia kazi. Mara nyingi huwa tunatumia jumbe katika WhatsApp na ujumbe wa simu na sio baruapepe. Ingawa binafsi huwa ninapokea baruapepe ambazo si za kikazi bali ni za taarifa kwa sehemu kubwa. Ambazo ninapopokea basi huwa ninazijibu hizi hazitokei kila siku hutokea kwa nadra hutokea mara kadhaa zile zinazokuja kila siku Huwa ni zile ambazo ni huduma kama vile za kujifunza Kwa mfano katika Alson ndipo napopata zile jumbe za kila siku Lakini kwa kawaida situmii sana barua pepe kama njia ya masi.

Katika kupunguza matumizi ya plastiki, ninafwata sera ya nchi. Nchi yangu imekataza kutumia aina flani za plastiki, ama plastiki zenye viwango fulani ambavyo ni haribifu. Zimekatazwa, kwa hiyo huwa ninatumia mifuko mbadala ambayo imeruhusiwa. Huwa ninajaribu kutumia baadhi ya vifaa kama vile miswaki ambayo haitokani na plastiki kwa mfano miswaki ya miti. Ni vifaai vichache sana ambavyo huwa vinatengenezwa kwa plastiki ambavyo viko katika matumizi yangu ya kila siku hivi ni vile ambavyo vina viwango vilyoruhusiwa na serikali kwa maana vina uwezo kuharibika katika mazingira.

Mimi huwa sio mpenzi wa sherehe na kwa sasa sina sikukuu ambayo huwa ninaiazimisha kwa ukubwa wa kuifanya kuwa sherehe. Binafsi huwa naziona siku zinazoitwa sikukuu kama siku nyingine za kawaida. Hivyo ni nadra kunikuta nimejumuika na watu katika sikukuu binafsi hupendelea kupumzika nyumbani pale ambapo sitaki kuenda kazini. Lakini vile vile huwa ninafanya yale ambayo wengine wanayafanya pale naona kuna ulazima Lakini si mpenzi wa sherehe na wala sina siku ambayo kwangu.